Somo la science ninalolipenda zaidi ni biolojia, nilivutiwa sana na somo hili kwa sababu lilinipa fursa ya kuelewa kwa kina jinsi viumbe hai ikiwemo miili yetu vinavyofanya kazi kupitia biolojia niliweza kuelewa zaidi kuhusu mambo muhimu inayozingatia katika maisha yangu kama vile jinsi mazoezi inavyoimarisha misuli na namna lishe bora inavasaidia mifumo ya mwili wangu kufanya kazi mzuri.

La, sipendi kuvaa vipuli. Mimi hupendelea mwonekano rahisi, na wa asili, ambao hauhitaji urembo wa aina hiyo kwangu mimi, kujitunza kupitia mazoezi na lishe bora, ndio kipaumbele changu kikubwa, ili ionekane na kujihisi vizuri, bila kuhitaji vitu, au mapambo ya ziada.

Katika kushirikiana na timu yangu, mimi huamini katika kujenga mazingira ya uwazi na kuheshimiana ili kufikia malengo yetu ya kusaidia watoto wa kike. Kwanza mimi, huanza kwa kutambua mchango wa kila mmoja na kutoa shukrani za dhati kwa jitihada zao, kwani nataka kila mwanatimu ajihisi kuthaminiwa na kuwa na hamasa ya kufanya kazi. Pili, mimi hupenda kusheherekea mafanikio pamoja nje ya mazingira ya kazi, hii ni kupitia mula wa majabu au hafla ndogo. Ili kuimarisha mshikamano wetu na kurejesha nguvu kama timu moja. Aidha, nikiwa kiongozi au mwanachama wa timu, mimi huwa kipaumbele katika maandalizi makini ya mikutano kwa kufanya utafiti na kuandika nukta muhimu. Jambo linalotusaidia sote kuwa na uwelewa wa pamoja na kufanya maamuzi sahihi kwa ujasiri.